Nitajibu swali na nawezakuwa nafanya nini kujiandaa kwa mkutano. Naam, kwanza kabisa, ninasoma ajenda ya mkutano na makusudi yake kwa kina. Ninajitambulisha na mada na kuhakikisha ninaelewa malengo ya jumla na mchango wangu. Baadaye, nitatayarisha mawazo yangu muhimu, takwimu na ushindi unaounga mkono hoja yangu. Pia, nitajiandaa kwa maswali na maoni ya washirika wengine. Mwisho nawezasema huwa, nafanya utafiti mdogo. Kuhusu washirika wengine wa mkutano na mada ya mazungumzo na kuhakikisha niko tayari kwa wakati na mahala. Na pia kwa jambo lolote ambalo huenda likazuka katika mkutano huo.

Wakati ninakumbwa na msongo wa kazi, kuna mambo kadhaa huwa nayafanya, kwanza huwa napanga na kueka kipaumbele, natafuta kazi zilizo na muhimu zaidi na zenye muda mgumu, kisha kuzifanya kazi kwa utaratibu moja baada ya nyingine, hii inasaidia kupunguza hisia na kuzidiwa na mzigo wa kazi. Pia ninajua umuhimu wa kupumzika licha ya shughuli nyingi na kaa chini, kunywa maji au kufanya kunyoosha miili kwa dakika chache. Mapumziko haya mafupi yanasaidia kurudisha mwelekeo na kupunguza mkazo badala ya kuchoka kabisa. Mwisho ninajaribu kuepuka kujiziba na mambo yasio na lazima, ninaweka simu kwa kipindi cha utulivu na kuziba arisi zisizo muhimu kwenye kompyuta, hivyo ninaweza kujikita kikamilifu na kumaliza kwa ufanisi.